Huwa mimi naoga mara moja kwa siku. Iyo ni masaa ya asubuhi wakati ninapoamka kabla ya kunywa kifunguakinywa na pia kabla sijaenda kazini. Hivo ndio huwa mimi naonga na kama iwapo katikati ya siku nitakuwa nimechoka zaidi ama kuchafuka pia naeza onga naonga mara moja kwa siku.